Kuna mambo mbalimbali ambayo napendelea kufanya yanayo nisaidia mimi kama mtoto wakike kuongeza uzalishaji wangu kama vile kujifunza mambo mapya kama vile labda upishi wa vyakula mbalimbali vya kigeni labda kujifunza maswala ya kozi mbalimbali za kiteknolojia kama vile kompyuta na kathalika.

Likizo yangu ya ndoto ni kwamba ninatamani kuwa na likizo ambayo ni ya muda mrefu kidogo kama vile wiki mbili maana likizo zangu ambazo huwa napata asilimia kubwa ni siku mbili au tatu. Kwa hiyo natamani kupata likizo ya ndoto yangu iwe ya muda mrefu kama wiki mbili au tatu, likizo ambayo itakuwa katika mazingira tulivu, ya kunisaidia niweze kupata na kufikiria vitu vipya kwenye ambavo vitakavyonisaidia mimi kuongeza mchango wangu katika ukuwaji wa kimaisha.

Kila siku huwa ninaoga mara mbili kwa siku. Mara chache chache inatokea naweza nikawa nimeoga mara tatu kwa siku kulingana na shughuli mbalimbali nilizozifanya au kulingana na muda ambao nipo.

Napendelea mkate ambao ni wa kutengeneza nyumbani, yaani una mchanganyanyiko wa vitu mbalimbali, na pia unaweza kuupika kwa kutumia jiko la mkaa kwa kuweka sufuria juu na chini, na kuweka mkaa juu na chini ili mkate uweze kuumuka na kuweza kuiva, kisha ukaweza kuutoa kwenye sufuria na kula.

Tunda langu la kupendezwa ni embe pamoja na nanasi kwa sababu, ni matunda ambayo yana ladha nzuri katika mdomo, hayana asili ya uchachu, mbali yana asili ya utamu utamu. Au tunaweza kusema yana asili ya sukari sukari. Kwa hiyo, nayapendelea sana kwa sababu ni matamu kwa ujumla.

Napenda sana msimu wenye, baridi. Kwa sababu, asilimia kubwa ya sehemu ninayoishi, inakuwa na, hali ya hewa ya joto muda mwingi kwa hiyo inapofika msimu wa baridi ama msimu wa mvua huo naupendelea sana kwani inatusaidia kupooza uvuguvugu la joto ambalo lilikuwa linatamalaki mwaka mzima.

Ninaamini kampuni mbali mbali za teknolojia kama vile Google pamoja na kampuni nyingine ambazo zinatengeneza vifaa mbali mbali vya ki teknolojia vinavyo tusaidia sisi kama wa binadamu kueza kufanikisha majukumu yetu ya kila siku.

Kwa tamaduni na asili ya nchi yangu na makuzi ya malezi ya familia yangu, sina kawaida sana ya kuvavi puli kwa sababu vinaaminika kuwa na sifa mbaya. Endapo mtu akionekana amejiweka katika mwili wake vina kuwa na tafsiri mbaya katika picha ya jamii.

Nina kawaida ya kusoma sana gazeti kwa sababu ni chanzo kikubwa cha habari ambacho kina tusaidia sana asilimia kubwa ya wananchi wengi kuweza kupata habari mbili tatu zitakazo kuweza kutusaidia kutujuza ni mambo gani ya nayoendelea katika eneo husika labda nchini au nchi za jirani.

Nguvu zangu kazini ni kwanza ni mungu wangu ambaye ananisaidia kuweza kukamilisha kila kitu kazini au popote pale ambapo nipo. Hiyo ndio chanzo kikubwa cha nguvu yangu kazini kwa sababu mungu hunisaidia kuweza kunipa nguvu pamoja na matumaini, na uwezo wa kufanya mambo ambayo, kwa akili zangu za kibinadamu naona siwezi kukamilisha. Lakini kwa msaada wake ninaweza.

Ninafua nguo mara moja kwa wiki kwa sababu kila siku ninakuwa nipo kazini kwa hiyo sipati muda wakusema kwamba niweze kufua nguo zangu zote. Kwa hiyo huwa natenga siku ya jumapili ili niweze kufanya usafi wa ujumla nyumbani kwangu ikiwemo kudeki pamoja na kufua nguo na kuoga vizuri na kutakata.

Kusema ule ukweli, mara nyingi, hospitalini, sina ratiba ya kuenda mara kwa mara. Huwa naenda pale ambapo, ninaona, nina dalili ya kuumwa jambo flani, au sijisikii vizuli kwenye mwili wangu, ama nina maumivu. Kwa hiyo, ninapokuwa, nina pata vitu kama hivo, huwa nakimbia mara moja hospitalini, kuenda kucheki afya yangu.

Nina kumbukumbu nyingi nzuri utotoni, mojawapo ni kumbukumbu ya mimi kucheza na wazazi wangu nikiwa mdogo nakumbuka siku mama alikuwa amerudi kutoka kazini kwa hiyo, alitenga muda wa kueza kucheza na mimi mpira ya miguu nyumbani kwetu, pamoja na kuendesha baiskeli, hivyo nilifurahi sana.

Ninapofahamu kwamba ni na mkutano wa kwenda kuhudhuria kwa hiyo kuna mambo kadhaa ambayo huwa nafanya kwa ajili ya kujiandaa na mkutano. Kwanza kama mimi ndiye nitakayekuwa muongeaji katika mkutano huo, lazima nitaandaa mada nitakazo kwenda kuzungumza kulingana na mandhali nitakayo yakuta. Na pia kama mimi si mzungumzaji bali ni mskilizaji ni takikisha ninabeba vifaa husika vya kuenda kunakili pindi muongeaja atakapo kuwa anawasilisha ujumbe ili niwezekudaka taarifa za msingi.

Mimi ni mtu waku wai siku zote kwa sababu ninapenda kwenda na muda wala sipendi kuchelewa hata kidogo. Kwa sababu ninadhamini muda kwa hiyo ninahakikisha vitu vyangu ninavipanga kulingana na muda husika nilio nao ili niweze kutimiliza malengo yangu nilio jiwekea wakati huo.

Kuna maendeleo ya aina mbalimbali ambayo ningependa kuyaona katika jamii. Kwanza ningependa kuona jamii yangu inaepukana na swala la umaskini kwa sababu ni janga kubwa ambalo limekua likikumba jamii nyingi. Sio tu jamii yangu hata jamii nyingine nchini kwangu na nchi za jirani kwa hiyo ningependa kuona jamii yangu inaendelea kwa kuondokana na swala la umaskini.

Rangi yangu ya kupendezwa ninazo mbili. Ya kwanza ni nyeupe, na ya pili ni zambarau, kwa sababu ni rangi ambazo mimi hunivutia sana machoni mwangu. Kwa hiyo ninapokutana na vitu vyenye rangi hiyo, haijalishi ni kitu gani, huwa nina kawaida ya kuvipenda vitu hivyo kwa sababu vina rangi hizo ambazo mimi binafsi ninakuwa nazipenda.

Maranyingi mchana sinaratiba ya kula chakula husika lakini huwa inategemeana na sehemu ni liopo nimekuta chakula gani ama kama niponyumbani je ni nasikia hamu ya kula chakula gani lakini kwa sababu maranyingi mchana huwa nipokazini kwa hiyo huwa napendelea kulawali na nyama pamoja na marage na mboga majani.

Hili ni swali zuri sana. Napendelea sana kujaribu vyakula vipya kwa sababu mimi kama mwanamke napenda sana kupika. Hivyo napenda pia kula vyakula vizuri. Hivyo napenda pia kujifunza sana kupika na kujaribu vyakula vyatamaduni na asili nyingine. Yaani vyakula ambavyo ni vipya kwenye uso wangu ama kwenye mdomo wangu ambavyo sijawai kula.

Napenda kufanya vitu mbali mbali ninapokuwa na familia yangu. Vitu hivyo ni kama vile kula pamoja mezani kucheza kupiga story za hapa na pale kufurahi kwa pamoja kuangalia runinga, kuimba, kusimuliana hadithi kulala na vitu vingine vingi vingi sana.

Napendelea sana kucheza na watoto kwa sababu, hunisaidia kupunguza mawazo akilini mwangu, pale ambapo naona akili yangu imechoka kufikiria jambo fulani. Hivyo napenda kujichanganya na watoto wa rika au aina mbali mbali, kwani hunisaidia kuweza kuwa na furaha na kuweza kupotezea vitu ambavyo vilikuwa vinanipa mzigo kichwani mwangu.

Hali ya hewa ya siku ya leo ni mawingu na mvua ya kiasi. Kwa hiyo ninajisikia baridi. Kwa hiyo, kwa sababu hiyo nimevaa nguo za kunisitiri, za kuweza kunisaidia, nisisikie baridi. Nguo hizo ni masweta, makubwa na pia hali hii ya hewa mimi binafsi sipendezwi nayo kwa sababu napenda sana maeneo yenye uvuguvugu, sio baridi wala sio joto. Na pia katika hali hii ya hewa ninachotaka kufanya, sasa hivi ni kupumzika.

Ninapotaka kustarehe, inategemea ni aina gani ya starehe, ndiyo itanisaidia niweze kujua ni kitu gani cha kufanya. Labda, kama nipo nyumbani, ninataka kustarehe, nitahakikisha kwanza nimeenda bafuni, nimeoga vizuri, nakisha baada ya hapo nitavaa nguo zangu za kulalia kwa sababu nikiwa nyumbani ninapenda kustarehe kwa kulala. Hivyo baada ya kuvaa nguo zangu za kulalia ntaingia kitandani. Kisha kujipumzisha kwa muda mfupi.

Mafunzo ambayo ningetamani au ningependa kupata nikiwa kazini ni mafunzo bora ya vitu vya kuzingatia wakati wa utatuwaji wa matatizo mbalimbali ya kazini. Niweza kujua aina mbalimbali ya matatizo kazini na pia niweze kujua ni namna gani naweza kuyatatua bila kuharibu tamaduni za msingi za kazi hiyo.

Napendelea sana sana kujifunza mambo ambayo ni mapya kwa kutumia vifa mbalimbali kama vile runinga ya sebuleni kwangu ama kutumia simu ambayo inanisaidia kuweza kujifunza vitu mbalimbali mtandaoni na kuweza kupata marifa mapya na kuweza kuyafanyia kazi.

Ninaoanisha kazi na maisha ya binafsi kwa kutumia hekima mbalimbali za maishani ambazo nimekwisha fanikiwa kujifunza yaani kutokuchanganya maisha binafsi na kazi. Hii inanisaidia kuweza kutenganisha maisha yangu binafsi na kazi kwa kufuata ratiba zangu ninazojiwekea kila siku. Bila kuchanganya mambo ya kazini na mambo yangu binafsi.

Mimi nimezaliwa nchini Tanzania na pia nimeweza kushiriki vitu vya kuvutia huku kama vile mbuga mbali mbali za wanyama ama milima mirefu kama vile milima kilimanjaro. Na kumbuka mambo mengi mazuri ya utotoni kama vile kucheza mpila wa miguu, pamoja na kushiriki vichekesho vidogo vidogo, pamoja na kujifunza vitu mbali mbali ni kiwa mdogo ikiyumu kusoma na kuandika. Na mambo yanayofanyika katika mji wangu kuwa maalum ni mambo hasa haswa ya usafi wa mji kwa sababu mji wangu ninaoishi ni mji ambao ni wenye usafi wa hali ya juu. Kila mtu anachangia kuzingatia usafi ili kua ikisha jiji lina kuwa ulsafi bila kuwa chafu. Na pia huwa ninaitaji kurudi hapa wakati wowote pale ambapo ninauwezo wa kurudi na kwa sababu watu wanao nizunguka ni wakarimu hivo hunipokea kwa mikono miwili na kunirudisha nyumbani.

Nimefanikiwa kupata mafanikio mbalimbali kazini, kama vile kujifunza vitu vya msingi vya kuzingatia wakati nikiwa kazini, kama utunzaji wa muda, kushirikiana pamoja na wenzangu katika ufanyaji nao kazi. Pamoja na kuhakikisha natatua na kufanya kazi kwa bidii. Ili kuweza kujifikisha malengo yangu au malengo ya kampuni yaliyowekwa.

Ninahimiza ushirikiano katika timu yangu kwa namna mbalimbali kwa kufuata hatua zifuatazo kwanza lazima kila mwanatimu aweze kuelewa ni malengo gani anayo kutukutanisha kwa pamoja kwa nini tunakusanyika kwa pamoja pia aweze kuelewa majukumu yake binafsi yeye kama mwanachama na pia aweze kuwakikisha anawasiliana na wenzake kwa namna ambayo ni njema na kuwasikiliza wenzake palo wanapokuwa na mawazo mapi miza malengo yanayo stahili.

Nina potaka kuanza mradi mpya wakazi kwanza hatua ninazo fanya ni hizi na hakikisha ninauwelewa mradi mzima kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Alafu pili nita andika pembeni mahitaji yanayo hitajika kuwezo kukamilisha mradi huo kama vile watu ninao wa hitaji muda nilio nao sehemu ya kufanyia kazi na vitu kadhaa wa kadhaa. Baada ya hapo nitakikisha nagawa majukumu kwa wanachama wangu na pia kila mtu anafanya kazi kwa muda husika aliopewa na pia kuweza kushirikiana kuwasiliana kama kuna changamoto za aina yote ambazo mtu anakumbana nazo ili tuweze kushirikiana kupata matokeo sawa.